Napenda kusoma vitabu vya historia. Vitabu hivi hunisaidia kuelewa matukio ya zamani. Pia huniongezea maarifa kuhusu jamii na tamaduni mbali mbali. Napenda vitabu vyenye mafunzo ya maisha. Kusoma vitabu hunipa burudani na utulivu wa mawazo.

Ndiyo napenda kupiga picha kupiga picha hunisaidia kuhifadhi kumbu kumbu muhimu za maisha napenda kupiga picha za mandhari na matukio maalum kupiga picha huniongezea ubunifu na furaha pia hunifanya nione uzuri wa vitu vina vyo nizunguka.

Ndiyo, napenda kucheza michezo ya video. Michezo ya video hunipa burudani na hunisaidia kupunguza mawazo baada ya kazi au masomo. Pia, hunisaidia kukuza uwezo wa kufikiri, haraka na kufanya maamuzi. Napenda michezo inayohitaji mikakati na umakini zaidi.

Dio, napenda hadithi za ajabu sana. Hadithi hizi univutia kwa sababu huwa na visa vya kufikirisha na kusisimua. Unisaidia kukuza ubunifu na mawazo mapya. Napenda hadithi zenye viumbe wa ajabu na matukio yasiyo ya kawaida.

Kwenye shuguri zangu za wikendi sana sana jumamosi na jumapili Kwanza mimi uhakikisha nimefanya usafi chumbani mwangu Pia napenderea kutoka inje na kuenda mahali ninapoweza kuona mpira na marafiki wezangu tukikunywa kahawa.

Rangi yangu ya kupendeza ni rangi nyeupe Ninapenda rangi hii kwa sababu inaashiria usafi na amani Rangi nyeupe hunipa hisia ya utulivu na faraja Pia hupendeza inapochanganywa na rangi nyingine mbalimbali nyeupe hunifanya nijisikie nadhifu na mwenye mapangilio mazuri.

Wakati wa wasiwasi, najaribu kutulia na kuvuta pumzi, taratibu. Najipa muda wa kufikiria chanzo cha wasiwasi wangu. Wakati mwingine, najishughulisha na shughuli kama kusoma au kuskiliza muziki. Kuzungumza na rafiki au mtu ninayemuamini, hunisaidia kupunguza wasiwasi.

Kazini nakutana na changamoto mbalimbali. Moja ya changamoto ni msongo wa kazi na muda mdogo wa kukamilisha majukumu. Wakati mwingine mawasiliano duni, huleta kutoelewana kati ya mimi na mkubwa wangu na pia wafanyikazi wenzangu. Pia hukutana na shinikizo la kufikia malengo yaliyowekwa.

Ndiyo nawajua majirani zangu vizuri. Hujitahidi kuzungumza nao mara kwa mara ili kuimarisha uhusiano wetu ninajua baadhi ya tabia na mahitaji yao ya kila siku pia tunasaidiana wakati wa changamoto au pale panapohitajika msaada kwa mmoja wetu.

Napenda kuwasiriana na watu kwa njia ya heshima na uwazi Najitahidi kusikiriza wengine kwa makini kabla ya kutoa maoni yangu Napenda kutumia maneno mazuri na yenye kueleweka Wakati mwingine Natumia ujumbe wa maandishi pale inapohitajika.

Ndiyo, napenda kupiga chombo cha muziki. Hasa kinachoitwa gitaa. Kupiga gitaa hunifurahisha na kunisaidia kupumzika. Baada ya shughuli nyingi. Hufanya nijisikie mbunifu na hutoa hisia zangu kupitia muziki. Napenda kujifunza nyimbo mpya na mbinu za kupiga gitaa.

Kuwatia moyo wenzangu naanza kuwasikiliza kwa makini na kwa huruma Nahimiza maneno chanya ili kuwasaidia kuondoa wasiwasi na huzuni nawapa msaada wa kiakili au vitendo pale wanapohitaji Pia husema maneno ya pongezi wanapofanikiwa kufanya vizuri.

Napenda muziki wa jadi hasa muziki wenye midundo yenye nguvu na nyimbo zenye nguvu ya hisia muziki huu unanifanya nihisi furaha na kunitia moyo kuendelea na shughuli zangu Napenda pia kusikiliza nyimbo zinazoongeza msisimko wakatu wa burudani au sherehe.

Napendelea mahali pa kimya kuliko kelele mahali penye pamekimya hunipa utulivu na nafasi ya kufikiria kwa undani hufanya nijisikie huru na kuondoa mawazo ya wasi wasi au msongo wa mawazo Napenda kutumia kimya kusoma kuandika na kutafakali.

Kupunguza matumizi ya plastiki naanza kwa kuepuka kutumia bidhaa za plastiki zinazotumika mara moja Natumia mabegi ya kitambaa au karatasi badala ya mabegi ya plastiki Pia nanunua bidha zilizo na ufungaji wa kirafiki kwa mazingira.

Na wakaribisha wafanyi kazi wapya kwa tabasamu na maneno ya heshima na watambulisha kwa wenzangu hili wahisi wanakalibishwa kazi na wapa maelezo ya jumla kuhusu mashirika na taratibu za kazi hunisaidia kuelewa majukumu yao mapya na jinsi ya kushirikiana na timu.

Napenda kusoma gazeti zaidi kuliko habari mtandaoni kusoma gazeti unisaidia kupata habari kwa mpangilio na kwa kina hupenda pia kuona picha na machapisho yanayo saidia kuelewa habari vizuri. Kusoma gazeti unisaidia kuwa na utaratibu na desturi ya kila siku.

Kila wiki naenda maktabani mara nyingi kulingana na mahitaji yangu Mara nyingi huenda pale kusoma au kukopa vitabu vipya Pia naenda maktabani kupata mazingira tulivu ya kusoma na kufanya utafiti Pia hupitia maktabani kushiriki kwenye warsha au shughuli za kielimu.

Natumia muda wangu wa bure kwa kufanya shughuli zinazonifraisha na kunilea kiakili. Mara nyingi napenda kusoma vitabu au hadithi za ajabu ili kuongeza maarifa yangu. Pia najishughulisha na michezo ya video au muziki kupunguza msongo wa mawazo.

Mara nyingi mimi hutumia data ya simu kuliko wi-fi data ya simu uniruhusu kuwa mtandaoni popote nikiwa na simu unisaidia kushirikiana na wenzangu na kufuata habari au masomo kwa urahisi Pia naweza siwezi tegemea wi-fi kila wakati kwa hiyo data ya simu ni rahisi zaidi.

Mambo kadhaa hunifanya nicheke kwa mara nyingi Napenda kucheka ninaposikia utani au vichekesho vinavyo nifurahisha kucheka pia hufanyika ninapokuwa na marafiki au familia wakinifurahisha Mara nyingine nicheke nikiona filamu za vichekesho au video za kuchekesha.

Nime safiri mahali pazuri sana. Mfano moja ukiwa ni Mombasa kisiwa cha pwani. Mahali hapo nimefurahi fukwe nzuri na maji safi ya bahari. Pia nilifurahia mandhari ya asiri na upepo safi wa pwani. Nilijifunza kuhusu utamaduni na vyakula vya eneo hilo ambavyo nitamu sana.

Wakati wa mvua napenda kufanya shughuli ambazo si lazima ziwe za nje Mara nyingi hufanya kazi za ndani au kusoma vitabu ili kutumia muda vyema Napenda mvua kwa sababu hunipa hisia ya utulivu na faraja siku ya mvua nilifurahia zaidi ilikuwa ile ni ya kuwa na familia nikicheza na kucheza ndani ya nyumba.

Najenga mahusiano na wafanyi kazi wengine kwa kuwasiliana kwa heshima na uwazi. Husikiliza maoni yao na kushikiana kikamilifu katika kazi za timu. Napenda kushiriki mawazo yangu kwa njia ya kirafiki na yenye heshima. Mara nyingine nafanya shuguli za pamoja za kijamii au burudani ili kuimarisha uhusiano.

Napenda mwanga wa kati kuliko mwanga mkali Mwanga wa kati hunipa hisia ya utulivu na faraja machoni hufanya mazingira kuwa tulivu na yanaofaa kwa kusoma au kufanya kazi Pia hunisadia kuhepuka kuchosha macho kama mwanga mkali Mara nyingine huwa mwanga huu ni mzuri kwa burudani ya kupumzika nyumbani.

Ndiyo, nimewai kufuga mnyama, hasa mbuzi. Kufuga mbuzi hunisaidia kujifunza ustadi wa kilimo na ufugaji. Najifunza jinsi ya kulisha, kusafisha na kuangalia afya ya mnyama. Pia, hunifundisha uajibikaji na muda wa kufanya kazi kwa nidhamu. Mara nyingine, hupata bidhaa kama maziwa au nywele za mbuzi kwa matumizi mbali mbali.

Napenda upepo kuliko AC upepo hunipa hisia ya asili na unafaa kwa mazingira ya ndani na nje. Hupunguza joto kwa njia asili bila kutumia umeme. Pia, hunifanya nijisikie huru na kuunganisha na mazingira ya asili. Mara nyingine, upepo hunifanya nijisikie mtulivu na mwenye furaha.

Ningependa kuona maendeleo ya elimu katika jamii yangu, Napenda watoto na vijana waweze kupata elimu bora na vifaa vya kutosha. Pia ningependa huduma za afya ziwe rahisi na za ubora kwa wote. Ningependa miundo mbinu kama barabara, maji safi na umeme iboreshwe.

Nalinda faraga yangu mtandao ni kwa kuchagua maneno ya siri yenye nguvu na tofauti kwa kila akaunti napunguza kushiriki taarifa binafsi kama namba za simu Anuani au pasipoti Pia natumia mipangilio ya faraga kwenye mitandao ya kijamii huwaweka tahadhari kutokubali marafiki au kiunganisho kisichojulikana.

Ningependa kujaribu mchezo wa kukimbia kwenye barafu. Mchezo huu unanivutia kwa sababu ni wa kipekee na tofauti na mchezo niliyokuwa nayo. Ninapenda wazo la kuweza kuzunguka kwenye barafu kwa ustadi na mtindo. Pia unahusisha burudani na mazoezi ya mwili kwa wakati mmoja.

Hulala nywele zangu mara kadhaa kulingana na hali na urefu wake. Mara nyingi hufanya ukarabati wa nywele angalau mara moja au mbili kwa mwezi. Hufanya hivyo kuhakikisha nywele zinabaki safi zenye afya na zinapendeza. Pia hufuata taratibu za kunyoa, kufanyia condition au kuosha nywele vizuri.

Jukumu naropenda zaidi kazi nini kushirikiana na wateja na kuwasaidia kupata suruhisho la matatizo yao. Napenda kufanya kazi inayohusisha mawasiriana na kushirikiana na watu. Jukumu hiri hunipa nafasi ya kutumia ujuzi wangu wa mauzo na kirimo biashara.

Napenda kucheza mchezo wa mpira. Mchezo huu hunisadia kuwa na afya na kuimalisha mwili. Pia hufanya nijisikie furaha na msizimuko wakati wa kucheza na wezangu. Napenda mpira kwa sababu unahusisha kazi ya timu na mikakati ya kushinda. Mara nyingine napenda kucheza mpira wakati wa burudani au meshindano madogo.

Mchezaaji ninae mpenda ni Cristiano Ronaldo anaecheza kadanda. Ninapenda kwa sababu ni mchezaaji hodali na mwenye nidhamu kubwa ya kufanya mazoezi. uWezo wakufunga magoli na kusimamia timu unanivutia sana. Pia ninapenda jivyi ana vyoonyesha bidii na mshikamano wa kazi ya timu.

Hapana, siishi mahali nilipozaliwa. Nimehamia mahali pengine kwa sababu ya kazi. Elimu na familia. Mahali nilipozaliwa bado lina kumbukumbu na historia yangu binafsi. Ninapenda kutembelea mara kwa mara ili kukumbuka utoto na familia.

Zawadi mzuri niliwai kupokea ni kitabu aina cha kidagaa kimemwozea Nilifurahia sana zawadi hio kwa sababu napenda kusoma Kitabu hicho kili nisaidia kujifunza mamo wa mapya na kuongeza maarifa yangu Pia kili nipa burudani na kunifanya nitumbie muda wangu vizuri.

Kila siku natumia zana mbali mbali za kidijititali. Natumia simu ya mkononi kwa mawasiliano na kupata taarifa. Barua pepe ni zana muhimu ni nayotumia kwa kazi ya masomi. Pia natumia mitandao ya kijamii kuwasiliana na marafiki na familia kama vile WhatsApp, Facebook na Twitter.

Naanza mradi mpya wa kazi kwa kupanga malengo na matarajio yake. Kufanya utafiti ili kuelewa mahitaji na rasilimali zinazohitajika. Napanga ratiba na kugawa majukumu kwa wale watakao shiriki. Pia huandaa bajeti na mpango wa utekelezaji wa mradi.

Nasomea habari mtandaoni kupitia aina za mtandao za digitali kama vile Facebook, Twitter na YouTube. Mtandao hii unipa habari kwa haraka na kutoka vyenzo mbalimbali. Napenda Facebook kwa habari za kijamii na matukio ya kila siku. Twitter hunisaidia kupata taarifa fupi na za papu kwa papu.

Utaratibu wangu wa jioni huanza baada kumaliza shughuli za siku Mara nyingi hupumzika kidogo ili kupunguza uchovu wa kazi Baadae hula chakula cha jioni pamoja na familia au pekee yangu Napenda kutumia muda kusoma, kuandika na kusikiliza muziki Pia hutumia muda kuwasiliana na marafiki kupitia simu au ujumbe.

Napenda kuchora kuliko kupaka rangi. Kwani kuchora hunipa nafazi ya kuonyesha ubunifu wangu kwa uhuru. Na hafanya nijiskie mtulivu na mwenye furaha. Napenda kuchora picha zinazoonyesha mawazo na hisia zangu. Kuchora unisaidia kupunguza mawazo na msongo wa akiri.

Tabia ninayoipenda kwa wengine ni uaminifu. Napenda watu wanaosema ukweli na wanautimiza ahadi zao. Pia napenda watu wenye heshima na wanaojari hisia za wengine. Ukarimu na moyo wa kusaidia ni tabu ninaidhamini sana.

Nilipokuwa mtoto, nilipenda kucheza nje na marafiki wangu. Mara nyingi, tulicheza michezo ya mpira ama vile kadanda, kuendesha baiskeli na riyadha ama kukimbia kwenye shamba. Pia nilipenda kusoma hadithi za ajabu na kusikiliza hadithi kutoka kwa familia.

Ninapofurahia kuwa nyumbani, hupenda kupumzika na kujitunza Mara nyingi nafanya shuguli kama kusoma vitabu au kusikiliza muziki Pia napenda kuangalia filamu au vipindi vya burudani Mara nyingine hufanya mazoezi madogo au kutembea ndani ya nyumba.

Napotaka kustarehe napenda kupumzika na kufanya shughuli zinazonifurahisha. Mara nyingi nafurahia kusoma kitabu ama kuzikiliza mziki ninaopenda. Pia naangalia filamu au vipindi vya burudani kwenye televisheni au mtandaoni.

Kitabu ninachokipenda zaidi ni kidagaa kimemuozea. Ninapenda kitabu hiki kwa sababu kinahadithi ya kusisimua na yenye maana. Kinasimulia maisha changamoto na mafanikio ya wahusika wa kwa uhalisia. Pia kina nifundisha maandiri na namna ya kushugulikia changamoto za maisha.

Ndiyo, nimewahi kujifunza kupiga gitaa. Kupiga gitaa, kunanifundisha uvumilivu na nidhamu ya kufanya mazoezi. Mara kwa mara. Hunisaidia pia kuonyesha ubunifu wangu na kuimba. Au kucheza nyimbo ninazozipenda. Mara nyingi, napenda kujifunza nyimbo mpya na mbinu mbalimbali za kupiga gitaa.

Napenda kunyoa ndevu kuliko kuvaa Kunyoa kuna nifanya nijisikia safi na nadhifu kilasiku hufanya pia mwonekano wangu kuwa mzuri na wakitaramu Mara nyingine napenda kutumia vipondozi vya ndevu au vipande vidogo kuhakikisha nisafi vizuri.

Filamu ninaipenda zaidi ni ile yenye hadithi ya kusisimua na ujumbe mzuri. Napenda filamu inachanganya burudani na mafunzo ya maisha. Filamu hiyo hunifanya nifikirie kwa kina kuhusu maisha na maamuzi ya wahusika. Pia napenda uigizaji mzuri na mpangilio wa hadithi unaovutia.

Tukio muhimu katika maisha yangu ni pale nilipo maliza masoma yangu ya chuo kikuu. Hili lilikuwa hatua kubwa kwani lilifungua fursa za kazi na maendeleo binafsi. Nilihisi furaha kubwa na fahali kwa kazi yangu ya kujitahidi na bidii.

Ninapenda chakula cha jadi hasa chakula kinachotengenezwa kwa mila na desturi zetu hapa kiafrika Mara nyingi napenda ugali uliopikwa vizuri na kachumbari au mboga za majani na nyama Pia napenda vyakula venye ladha ya asili na vinavyopatikana nyumbani.

Kinachonipa motisha kazini ni kuona matokeo chanya ya kazi yangu. Pongezi na kutambuliwa na viongozi au wateja unifanya nijizikia kudhaminiwa. Mafanikia ya timu au kufanikisha mradi, hugusa moyo wangu na kunipa nguvu ya kuendelea.

Ndiyo ningependa kurudi ujana wangu ujana ulikua kipindi chenye nguvu, furaha na ndoto nyingi Ningependa kurudia muda huo ili kujifunza zaidi na kufanya maamuzi bora mapema Pia ningefurahia tena michezo, marafiki na uhuru wa ujana.

Mazingira ya kazi yanakuwa mazuri kwangu pale kuna heshima na ushirikiano kati ya wafanyi kazi. Kuna mpangirio mzuri wa ofisi na vifyaa minavyoraihisha kazi. Uongozi wenye haki na unaouwahusisha wafanyi kazi pia huchangia mazingira mazuri.

Unapenda mfumo wa simu wa kisasa wa aina ya Android. Mfumo huu hunipa urahisi wa kutumia programu na kubadilisha mipangilio kuligana na mahitaji yangu. Pia huniruhusu kuhakikisha programu nyingi. Zinazoongeza ufanisi wa kazi na burudani.

Napenda kutumia muda na familia yangu kwa kufanya shughuli za pamoja zinazo furahisha Mara nyingi napenda kushiriki chakula cha pamoja kama chakula cha jioni Pia hupenda kucheza michezo ya ndani au michezo ya nje kama vile mpira kadi ama kuona filamu.

Chakura ninacho kipenda zaidi ni mchanganyiko wa nyama, ugali, mboga za kienyeji na maziwa lala Napenda chakura hiki kwa sababu ni msingi mzuri wa chakura na unifanya nijisikie ni kiwa na nguvu. Nyama unipa proteini na ratha tamu inayoongeza furaha ya chakura.

Ndiyo nimewahi kununua tikiti za tukio mara nyingi hufanya hivyo ili kushiriki kwenye matukio ya burudani au kielimu kununua tikiti kuna saidia kuhakikisha nafasi yangu na kuepuka msongamano kwenye tukio pia nafurahia uzoefu wa tukio hilo mara tuu nilipokuwa pale.

Lengo lango, la muda mlefu ninalo kazini ni kufanikisha malengo makuu ya kampuni na kukuza taaluma yangu. Nafanya kazi kwa bidii ili kuona miradi inakamilika kwa ufanisi na kwa wakati. Pia ninalenga kujifunza ujuzi mpya na kuboresha stadi zangu kila siku.

Kazi ya nyumbani ninayoichokia ni kuosha vyombo. Hii ni kazi inayonichosha na kunipotezea muda mwingi. Mara nyingine nahitaji nguvu na subira nyingi hasa baada ya chakula kikubwa. Ingawa ni muhimu kudumisha usafi sipendi kama kazi ya burudani.

Ushauri ningependa kumpa mtu mwingine ni awe na subira na ajitahidi kila wakati. Ni muhimu kueka malengo wazi na kufanya kazi kwa bidii kuyafikia. Asiogope kushindwa kwa sababu kushindwa ni sehemu ya kujifunza. Ningemshauri pia awe tayari kujifunza kutoka kwa wengine na kupokea ushauri.

Ndiyo, nina ndege wa kufungwa nyumbani, hasa kuku. Kufuga kuku, hunipa mayai kwa matumizi ya nyumbani. Pia hunisaidia kujifunza uwajibikaji na nidhamu ya kutunza wanyama. Uhakikisha wanapata chakula, maji na makazi salama. Kuku pia hupangia kipato au chakula cha familia.

Ndio nasoma gazeti mara kwa mara. Kusoma gazeti hunisaidia kupata habari za kila siku kwa ufasaa. Napata taarifa za ndani na za kimataifa kupitia gazeti. Nasoma gazeti huniongeza maalifa na kunifanya niwe na uelewa mpana.

Nahifadhi pesa zangu kwenye benki. Kueka pesa benki hunisaidia kuzirinda na kuwa salama. Benki hunipa urahisi wa kufuatiria matumizi na akiba yangu. Pia hunisaidia kupanga matumizi na kuweka marengo ya kifedha. Nahifadhi pesa benki ili nijitayarishe kwa mahitaji ya baadaye.

Ili kukamilisha kazi kwa wakati napanga ratiba ya kazi mapema Naweka vipaumbele kwa kazi muhimu zaidi Najitahidi kuepuka vitu vinavyo nivuruga wakati wa kazi Nagawanya kazi kubwa katika hatua ndogo ndogo ili iwe rahisi Pia nafuatilia maendeleo wangu mara kwa mara.

Napenda kununua vitu sokoni kwa sababu ni rahisi kupata bidha mbali mbali. Sokoni kuna bidha mbichi na za bei nafuu. Napata nafasi ya kuchagua kile ninachohitaji mimi mwenyewe. Pia naweza kujadiliana bei na muzaji. Hali ya sokoni hunifanya nijisikie karibu na jamii.

Napenda kula ugali kuliko wali. Ugali hunishibisha zaidi na hunipa nguvu kwa muda mrefu. Naupenda hasa nikila na mboga za kienyeji, nyama ama mayai. Ni chakula chai. Zamani kinachonifanya nijisikie nyumbani na pia ni chakula cha kitamaduni.

Ningependa kutembelea mji wa Paris mchini uFaransa. Mji huu unajulikana kwa majengo mazuri na historia yake kubwa. Ningependa kuona mnara wa Eiffel na makumbusho mbali mbali. Paris pia inajulikana kwa utamaduni wa sanaa na chakura kizuri ambacho ni kitamu.

Sherehe ninayo, penda zaidi ni siku ya kuzaliwa yangu. Napenda sherehe hii kwa sababu ni wakati wa kusherehekea maisha yangu na familia. Na furahia pamoja na marafiki na wapendwa, kucheka na kushiriki zawadi. Ni siku ya furaha burudani na kumbu kumbu zangu mzuri.

Mafanikio niliyapata kazini ni kufanikisha miradi kwa ufanisi Pili nimeweza kushirikiana vizuri na wateja na wenzangu kazini Nimeweza kufikia malengo ya mauzo na kuongeza ufanisi wa kazi Pia nimejifunza ujuzi mpya na kuboresha stadi zangu za kitaalamu.

Hapana, sivai miwani. Badala yake, nategemea kuona vizuri bila msaada wa miwani. Hata hivya, ninahakikisha macho yangu yanatunzwa vizuri. Napumzika macho baada ya kutumia kompyuta au simu kwa muda mrefu. Pia, ninajaribu kuepuka mwanga mkali unaweza kuumiza macho.

Juisi ya matunda ninayoipenda zaidi ni juisi ya tunda la embe. Napenda juisi hii kwa sababu inaladha tamu ya asali. Hunipa nguvu na hunifanya nijisikie mwenye afya. Pia nirahisi kuipata sokoni na kuitengeneza nyumbani ninapo ihitaji.

Ndiyo, napenda kupika. Kupika hunipa nafasi ya kuunda chakuka kipya na kuonyesha ubunifu wangu. Na furahia kuchanganya viungo na kujaribu mapishi tofauti. Pia, napenda kupika chakula kinachoweza kufurahisha familia au marafiki. Kupika, kunanisaidia kujifunza study mpya na kudumisha lishe bora.

Napenda kuvaa nguo za aina rahisi na za starehe Napendelea nguo zinazonipa uhuru wa kuendelea na kazi au shughuli za kila siku Pia napenda nguo zenye rangi nyepesi na za kuvutia macho Mara nyingine hupenda pia nguo za kifahari kwa sherehe au tukio maalum.

Najilinda kutoka vitisho vya mtandao kwa kuchukua tahadhari kadhaa makini. Kwanza, nashirikisha taarifa binafsi kama namba za simu anoni pasipoti au maelezo ya kifedha. Natumia neno siri salama, neno siri, na tulitumia lenye mchanganyiko wa herufi namba na rama.

Napenda kutumia muda na marafiki wangu kwa kufanya shughuli za burudani. Mara nyingi nacheza michezo kama mpira au michezo mingine ya nje. Pia hupenda kwenda sokoni, kutokea kijijini na kushiriki chakula, cha pamoja, nyumbani na marafiki zangu.

Napenda kusimamia kuliko kusimamiwa. Kusimamia hunipa nafasi ya kupanga kazi na kuhakikisha kila kitu kinaenda vizuri. Napenda kutoa maelekezo na kushirikiana na timu kufanikisha malengo. Pia kunanisaidia kutumia ujuzi wangu wa kupanga, kusimamia rasilimali na kutatua changamoto.

Wakati wa msongo wa kazi, nafanya mambo kadha kupunguza uchovu. Mara nyingi napumzika kidogo na kuvuta pumzi ndefu ili kutuliza akili. Nafanya mpangilio wa kazi tena na kueka vipaombea ili kushugulikia mambo muhimu kwanza. Pia nazungumza na rafiki au wafanyikazi wenzangu kuhusu changamoto ili kupata ushauri.

Nasherehekea mwaka mpya kwa kushirikiana na familia na marafiki Mara nyingi napanga sherehe ndogo nyumbani au sehemu ya burudani Nafurahia kwa kula chakula kizuri kucheka na kushiriki zawadi au kauli za heri Pia napenda kuangalia televisheni na mtandao kwa hafla za kuashiria mwaka mpya.

Nafanya kazi na timu ya mbali kwa kutumia mawasiliano ya kijiditali na mipango dhabiti. Mara nyingi natumia barua pepe, simu au programu za mkutano wa mtandaoni kama zoom na google teams Napanga vikao mara kwa mara ili kujadili maendeleo na changamoto.

Ndiyo, napenda kufanya kazi za nyumbani. Kazi za nyumbani hunipa faragha na utulivu wa kuzingatia majukumu yangu. Napenda kupanga muda wangu na mazingira ya kazi kulingana na urahisi wangu. Pia, narahihisha kuunganisha kazi na familia bila usumbufu mkubwa.

Ndio, nimewahi kufikiria kuanzisha biashara yangu na ni mawazo ambayo nikonayo mpaka sasa Nilipenda wazo ya kuwa na biashara ili kujitegemea kifedha Ningependa kuanzisha biashara inayohusiana na kilimo au biashara ya bidha za asili.

Ndio napiga kura kila inapowezekana baada ya miaka mitano kura huniwezesha kushiriki katika maamuzi ya jamii na serekali ili niweze kupigia viongozi wapya kura na kuchagua viongozi amboa ni wazuri na wanajali mahitaji ya jamii.

Napenda kutumia muda na familia kwa kushirikiana na kufanya shughuli za pamoja Mara nyingi napenda kushiriki chakula cha jioni nyumbani au nje Pia napenda kucheza michezo ya ndani ya nje kama mpira ama makadi Mara nyingine nafanya matembezi na kutembelea maeneo ya burudani pamoja na familia.

Nashughulikia mda wa mwisho kwa kupanga kazi zangu mapema kadri inavyoezekana Naweka vipaumbele ili kuhakikisha kazi muhimu zinakamilika kwanza. Pia nafanya kazi kwa makini na kuzingatia mda uliobaki ili kuepuka kuchelewe Mara nyingine natumia msaada wa teknolojia kama kalenda au orodha za kazi.

Mahali pa kihistoria ambapo ningependa kutembea. Ya kwanza ni Bethlehem ambapo ni mahali Yesu alizaliwa. Pili ni Jerusalem, mahali pa maisha na huduma ya Yesu ambapo aliishi. Tatu ni Zion Hill na Old City ambapo ni mezani ya mwisho na makazi ya uamini wa kare.

Kipindi cha televisioni ninachokipenda, kinaitwa Maria. Nikipindi kinachojumuisha drama na Hadhiri za maisha. Kina simulizi yenyehisia, mapenzi, familia na changamoto za maisha. Kuna wahusika wakuvutia, ambao wanaunganishwa na wakihisia.

Kipaumbele kazini kwa mawasiliano ni kuhakikisha mawasiliano ni wazi na ya wakati. Nafanya jitihada kueleza maelezo kwa uwazi ili kila mtu afahamu majukumu yake. Pia ni muhimu kusikiliza wenzangu na wateja kwa makini. Bila kukatiza.

Ndiyo, nimewahi kuenda kwenye tamasha la muziki. Nilifurahia sana kuiona bendi na wasanii wakiimba moja kwa moja. Hali ya tamasha, ilinipa furaha na msisimko mkubwa. Pia, napata nafasi ya kushirikiana na marafiki na kusherekea muziki pamoja.

Ndiyo, naeka picha zangu mtandaoni, ni lakini tu ni ule wakati ambapo zinahitajika. Nafanya hivyo kwa makini ili kulinda faraga yangu. Napendelea kuchagua picha zinazofaa na zisizo na taarifa za kibinafsi zinazoeza kudhuru usalama wangu. Mara nyinginye hufanya hivyo kushirikiana na familia marafiki au kwa shughuli za kazi.

Mwezi ninaopenda zaidi ni mwezi wa mei, kwa sababu ndiyo mwezi niliozaliwa. Mwezi huu unanikumbusha furaha ya sherehe za siku ya kuzaliwa kwangu. Napenda jinsi watu wanavyosherekea pamoja na familia na marafiki. Na furahia zawadi, chakula kizuri na burudani ya siku.

Tabia ya watu ninayoichukia ni ukosefu wa heshima kwa wengine. Ninachukia pia watu wanaojaribu kudanganya au kudhuru wengine kwa maneno au vitendo. Tabia ya kuchelewa mara kwa mara bila sababu pia hunivuruga. Pia ninachukia watu wasiowajibika au wasiofuata maadili ya kazi na jambo.

Kinywaji ninachopenda kunywa asubuhi ni kahawa kahawa hunipa nguvu na hunifanya nisiwe na usingizi mchana Napenda ladha yake tamu na harufu ya kuvutia nafanya asubuhi yangu iwe na msisimko na yenye tija Mara nyingine nachanganya kahawa na maziw au sukari kidogo kulingana na ladha ninayoipendelea.

Napenda kucheza michezo kuliko kutazama. Kucheza kunanifanya nijisikie mwenye nguvu na furaha. Napata nafasi ya kushindana na marafiki wenzangu kwa burudani. Pia nachangia afya yangu kwa kufanya mwili wangu kuwa hai na mwenye nguvu zaidi.

Jambo muhimu la dini kwangu ni kuwa na imani dhabiti ili kuwa na imani kunanisaidia kuwa na nguvu ya kiroho na subira maishani. Inanipa mwongozo wa kufanya maamuzi sahihi na kushughulikia changamoto. Pia huniwezesha kushirikisha kwa heshima na wengine katika jamii.

Ndio, napenda kuendesha baiskeli. Kuendesha baiskeli, kunanipa furaha na msisimko wa kufanya shughuli za nje. Kufanya mwili wangu, uwe hai, na kuongeza nguvu na stamina. Pia, ni njia nzuri ya kupumzika akili na kuondoa msongo wa mawazo. Mara nyingine, napenda kuendesha baiskeli na marafiki au familia.

Baada ya siku ndefu nitapumzika kwa kufanya shughuli zinazoniwezesha kutulia. Mara nyingi napumzika kwa kupumua kutulivu au kustaafu kidogo bila kufanya chochote. Na furahia kulala mapema au kuchukua muda wa kupumzika kitandani. Pia hupenda kusikiliza muziki na kutazama filamu.

Napenda kusafiri kwa kutumia GPS badala ya ramani. GPS huniruhusu kupata njia sahihi haraka bila kuchukua muda mwingi. Pia hunisaidia kuepuka kupotea na kunipea taarifa za muda halisi wa safari. Ni rahisi kutumia kwenye simu au kifaa maarufu cha ulambaze.

Mfanyi biashara bora zaidi ninayemuheshimu ni Elon Musk. Anasifa ubunifu mkubwa na kuona fursa za biashara ambazo wengine hawaziangalii. Ameanzisha makampuni makubwa kama Tesla, SpaceX, ambayo yameweleta mabadiliko makubwa katika teknolojia na sekta za anga na magari.

Ndio, napenda kuvaa kofia. Kofia hunilinda kutokana na jua kali au hali ya hewa. Pia hunisaidia kuimarisha mtindo wangu na kuonekana vizuri. Mara nyingine hunifanya kama sehemu ya mavazi ya burudani na starehe. Napenda kuchagua kofia zinazofaa rangi na hali ya mavazi ya.

Wakati wa mpumu mapumziko kazini nafanya mambo kadhaa ili kupumzika na kupata nguvu. Mara nyingi, napumzika kwa kunywa maji au kinywaji kidogo kama kahawa. Napenda pia kutembea kidogo na kufanya mazoezi madogo ili kuondoa uchovu mwilini.

Ndio, napenda kusikiza redio. Redio hunipa habari na burudani kwa wakati mmoja Napenda kusikiza vipindi vya muziki na mijadala Pia, hunisidia kufahamu habari za jamii na dunia kusikiliza redio nikiwa nyumbani au nikifanya shuguli zinginezo.

Napenda kufanya kazi na wengine badala ya kuwa pekee yangu kufanya kazi na wengine unipa nafasi ya kushirikiana na kubadilisha mawazoi ya kushirikiana na kubadilisha mawazo Najifunza mambo mapya kupitia uzoefu na ujuzi wa wenzangu. Kazi ya pamoja huongeza kazi ya kutatua changamoto.

Wakati umeme unapokatika nafanya mambo kadha ili kushughulikia hali hiyo Mara nyingi nazima vifaa vya elektroniki ili kuepuka kuharibika na panda kiti au kukaa mahali tulivu na kusubiri umeme ulejee Mara nyingine na tumia taa za battery au mishumaa kwa mwanga.

Napanga wiki yangu ya kazi kwa kutumia ratiba na mipango ya kila siku Naweka majukumu muhimu kwanza na kupanga vikao au mikutano mapema Napanga muda wa kazi na mapumziko ili nishugulikie kila jambo kwa utulivu. Pia naangalia muda wa wezangu na marafiki wa kazi ili kuepuka migo.

Ndio nimewahi kuona bahari, hasa bahari la hindi, huko mombasa. Kutazama mawimbi na rangi ya maji, kunanipa hisia ya utulivu na furaha. Napenda kuhisi upepo wa bahari na kuunusuru mchanga, miguu yangu nikiwa karibu na pwani. Pia na furahia kufanya matembezi na kuangalia samaki na mashu.

Na hifadhi data yangu kwenye vifaa salama na mifumo ya kijiditali Mara nyingi na hifadhi kwenye kompyuta, simu au hifadhi za wingu. Nahakikisha data yangu inalingana na usalama kwa kutumia nyuila au mfumo usalama wa vidole.Pia upanga nakala za akiba ilikuapuka kupotea kwa tarifa muhimu.

Nahimiza ushirikiano katika timu Kwa njia kadhaa muhimu Kwanza ni kuhamasisha wenzangu kushirikiana na wenzangu Pili ni kuwa kielelezo kizuri au chana Tatu ni kuwatambua au kuwapongeza anapofanikisha kazi au kusaidia timu nne kusimamia mikutano ya timu vizuri.

Mafanikio ya binafsi ninayodhamini kazini ni kufanikisha miradi niliyopewa kwa ufanisi. Pili ni kujifunza stadi mpya ambazo zimenisaidia kufanya kazi kwa ufanisi zaidi. Ninafurahia pia pale napofanikisha malengo binafsi na kuongeza tija kazini.

Tunda rangu ra kupendezwa ni papai. Ninapenda papai kwa sababu rina ratha tamu na harufu mzuri. Piri rinatoa virutubisho muhimu kama vitamini C na nyuzi nyuzi. Na furahia kura papai kama kitafunu au katika juisi.

Ndiyo, napenda kucheza na watoto. Kucheza nao kunanifanya nijisikie furaha na msisimko. Napenda kushirikiana katika michezo rahisi na ya burudani. Pia, kuna nifundisha subira, mshikamano na ucheshi. Mara nyingine, napenda kuwatia moyo na kuwajenga kwa njia ya michezo.

Na andaa ripoti za kazi kwa kufuata hatua za mpangilio na uwazi. Moja ni kukusanya taalifa muhimu. Kuwa na data zote zinatazohitajika kuhusu kazi au mradi. Pili, kupanga muundo wa ripoti. Kuunda utangulizi, maelezo ya kazi, matokea na hitimisho.

Ndio napenda kuoga kwa maji ya moto Kuoga kwa maji ya moto kunanifanya nijisikia tulivu na kupumzika baada ya siku ndefu hunisaidia kupumua vizuri na kupunguza uchovu wa mwili Pia hunisaidia kudumisha usafi na afya ya ngozi Mara nyingine hufurahia kuoga kwa muda mrefu kidogo ili kupumzika akili.

Kila jioni kabla ya kufanya nafanya mambo kadhaa ili kupumzika na kujiandaa kwa usingizi na kwa siku inakuja Mara nyingi napanga shughuli zangu za kesha na kuangalia mambo muhimu ya kumalizia napumzika kwa kusoma kitabu ama kusikiliza muziki tulivu Pia nafanya usafi binafsi kama kuoga, kusaga meno na kubadilisha.

Nafanya mambo kadhaa kila siku ili kujitunza na kudumisha afya yangu. Mara nyingi napanga lishe yangu kwa kula chakula chenye virutubisho na kunywa maji ya kutosha. Nafanya mazoezi ya mwiri mara kwa mara ili kuimarisha afya na nguvu za mwiri. Pia napumzika ya kutosha.

Napenderea kitanda kizuri kuliko kingumu Kitanda kizuli hunipa usingizi mzuli na utulivu wa mwili hunisaidia kupumzika baada siku ndefu ya kazi au shughuli mbali mbali Pia hunifanya nijisikie raha na furaha wakati wa kurara Mara nyingine napenda kitanda kiricho na mazulia mepesi na mapambo yanayo faa.

Mara nyingi nakaa hadi saa nne usiku Hii hunipa muda wa kufanya shughuli za usiku kama kusoma. Kupanga mamba ya kesha au kupumzika. Napanga pia muda wa kulala ili nikiamka nikiwa na nguvu Mara nyingine nakaa kidongo zaidi ikiwa kuna kazi au shughuli za dharura.

Napata habari kutoka vyanzo mbalimbali ili kuwa na taarifa sahihi na za wakati Mara nyingi napata habari mtandaoni kama kwenye kimi mitandao ya kijamii tovuti za habari na youtube. Pia hupata habari kwenye gazeti na vipindi vya televisheni kama vile citizen tv wengine hutoa habari kupitia marafiki, familia au mafunzo kazini.

Ndiyo, mimi ni mtu wa ubunifu. Napenda kuunda suluhisho mpya kwa changamoto zinazoibuka kazini au maishani. Napenda kufikiria njia za kipekee za kutatua matatizo au kuboresha kazi. Pia napenda kutumia ubunifu wangu katika shugli za burudani kama kuchora, muziki na michezo.

Wakati wa mapumzika ya mchana nafanya mambo kadhaa ili kupumzika na kupata nguvu Mara nyingi napumzika kwa kunywa maji au kinywaji kidogo kama vile kahawa Napenda pia kula chakula kidogo au kitafuno cha mchana Mara nyingi natembea kidogo au kufanya mazoe.

Nashugulikia wateja kwa njia ya heshima, usikivu na ufanisi. Mara zote nasikiriza mahitaji na matatizo yao kwa makini. Najibu maswali yao kwa uwazi na kutoa talifa sahihi. Pia natowa suruhisho au musaada unaolingana na hali yao ili kulidhisha wateja.

Somo la sayansi ninalolipenda zaidi ni somo la kemia. Nilifurahi kujifunza kuhusu misombo, michanganyiko na jinsi vitu vinavyobadilika. Kemia ilinifundisha kufanya majaribio kwa uangalifu na kuzingatia usalama. Pili nilipenda kuelewa jinsi kemikali zinavyotumika katika maisha ya kila siku.

Nasherehekea siku yangu ya kuzaliwa kwa njia za furaha na kushirikiana na wapendwa. Mara nyingi napanga sherehe ndogo nyumbani au sehemu ya burudani. Nafurahia kula chakula kizuri, kushiriki keki na zawadi kutoka familia na marafiki. Pia napenda kushirikiana michezo au burudani pamoja na wageni.

Napenda mambo kadhaa kuhusu mtaa wangu. Napenda utulivu na amani inayo patika na mtaani kwangu. Pia napenda watu wezangu ambao hufanya jirani kuwa rafiki na msaada. Napenda pia usafi na mipangiria ya nyumba na barabara za mtaa. Mara nyingine napenda michezo na shuguri za kijami zinazofanyika mtaani.

Wakati ninafanya kazi vizuri zaidi ni asubuhi. Asubuhi, mwili na akili, zikohuru na zenye nguvu za kufanya kazi kwa umakini. Napenda kupaka kazi ngumu au muhimu mapema wakati wa usiku. Napata utulivu na kuzingatia majukumu bila usumbufu mwingi.

Napenda rangi nyeupe kwa ukuta wa chumba. Rangi hii hutuoa hisia ya usafi, utulivu, na nafasi ya kupumzika. Inafanya chumba kionekane kikubwa na kilicho na mwanga zaidi. Pia inarahihisha kuchanganya mapambo au fanicha ya rangi tofauti.

Nashiriki katika jamii yangu kwa jia mbali mbali za kijami na kiutendaji. Mara nyingi husaidia katika shuguli za pamoja kama kusafisha mazingira au kushiriki kwenye sherehe za kijami. Natoa msaada kwa wale wanaohitaji kama wajiasiri ya mali, wadogo au watoto wasio na uwezo.

Nafanya mambo kadhaa kila siku ili kueka afya mzuri mwilini na kiakili. Mara nyingi hulisha mwili kwa chakula chenye virutumbisho na kunywa maji ya kutosha. Nafanya mazoezi ya mwili mara kwa mara ili kuimarisha nguvu, moyo na afya kwa ujumla. Pia hupumzika vya kutosha.

Hekima ninayojifunza maishani. Ni umuhimu wa nidhamu na uvumiribu. Nimejifunza kuwa kufanya kazi kwa bidii na kwa utaratibu uleta matokeo mazuri. Piri, nimejifunza kushirikiana na wengine na kuheshimiana iri kuimarisha mahusiano. Tatu, ninaona pia umuhimu wa kupanga muda na kipaumbere iri kuepuka mchanganyiko.

Ndio napenda kuangalia nyota kuangalia nyota kunanipea hisia ya utulivu na maajabu ya anga napenda kuona muundo wa constellations na mwangaza wa nyota usiku mara nyingine nafanya tafakari ya kufikiria mambo mazuri nikiwa chini ya anga la usiku.

Napenda kuwa mahali pa Kenya na tulivu mahali hapa hunipa nafasi ya kupumzika na kutafakari bila usumbufu Napenda pia mahali ambapo ninaweza kushirikiana na wenzangu au familia kwa uTulivu Pia natoa nafasi ya kufanya kazi, kusoma au burudani kwa umakini.

Nina kipawa cha kuimba, uimbaji hunipa furaha na nafasi ya kujieleza kwa hisia zangu Napenda kuimba nyimbo mbali mbali, ziwe za burudani au za kiroho Pia, hunisaidia kupumzika akili na kuondoa msongo wa mawazo Mara nyingine, kuimba hunisaidia kushirikiana na wengine katika michezo au sherehe.

Harufu ninayopenda zaidi ni harufu ya maua safi Harufu hii hunipa hisia ya utulivu na furaha Napenda pia harufu ya chakula kinachopikwa nyumbani kama viazi au kitoya. Pili, harufu ya kahawa au chai hupendeza hisia zangu asubuhi.

Ndiyo nimwai kufanya kazi ya kujitolea. Mara nyingi nimeshiriki katika shuguli za kijamii. Kama kusaidia shule, kusafisha mazingira na kushiriki kwenye misaada kwa wa njaa siriamali wa dogo. Kazi ya kujitolea hunifundisha kushirikiana na wengine kwa moyo wa upendo.